Ndiyo, natumia mfumo wa salama wa vidole kwenye simu yangu na kompyuta zangu. Inanifanya nijisikie salama na nirahisi kuliko kuandika namba kila mara. Naipenda kwa sababu ni haraka na raisi kutumia, inalinda taarifa zangu binafsi. Inapunguza hatari ya watu wengine kufikia vifaa vyangu vya kibinafsi, Lakini pia huwa makini kwa kuwakikisha vidole vyangu ni safi ilimfumo ushikilie vizuri.